Ninapenda kitanda chakati kuekelea kigumu kidogo kwa sababu hunipa msaada mzuri wa mgongo na hunisaidia kupata usingizi wa utulivu bila kuwamka ni ukiwa na maumivu ya mwili Kitanda kisicho laini sana hunifanya nijisike nimelala vizuri mwili ukiwa katika mkawo sahihi Jambo li nalochangea afyebora na nguvu mzuri ninapawamka asubui.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu hunirahisha kufika ni nakoenda na kwa haraka na kwa usahihi bila kupoteza bila kupotea njiani. GPS hunipa uhakika zaidi hasa ninaposafiri kwenda maeneo ya siyo nisiyo yafahamu kunisaidi kupanga muda vizuri na kupunguza msongamano wa mawazo. Ingawa wakati mwingine napenda pia kuangalia ramani kama njia ya kujifunza mazingira mpya kwa upana zaidi.

Ndio mimi nawafahamu majirani zangu nina majirani wengi ambao tunaishi na wao majirani kwa mfano ni na jirani ambayo nirafiki yangu anaishi karibu na mimi na nirafiki wangu wa dhati tuliweza kujuana na yeye tangu nikiwa mdogo adi wa sasa Pia mimi na rafiki yangu tunaweza kupendana na pia tunasaidiana kwa kazi ya yoyote pia kama yeye ako na shida mimi pia naweza kumsaidia au pia mimi naweza kumsaidia na napenda pia wakati wa msimu kama wa christmasi tunaweza kukaribishana na pia kukula pamoja na majirani za angu.

Mimi yangu rangi yangu ambayo inaweza kunipendeza ni rangi ya manjano na penda rangi ya manjano kwa sababu ni rangi mzula na pia inaweza kuwakilisha mazingira Pia nyumba wangu nimaweza kuwakuta nimeweza kupaka rangi ya manjano Asobu rangi ya manjano nifraisha na pia ni mwangu ambayo pia ni mweza kuwivalia ni mweza kuchagua kwa sababu ni ya rangi ya manjano Pia nafuahua r rangi ya manjano kwa sababu ni kalangu ambayo ninaipenda.

Mimi napenda kuwasiliana moja kwa moja na watu kwa kuangea hawa kupinga sima penda kuwasiliana na watu kwa kuangea kwa sababu ni njia rahisi sana ambayo tunaweza kuelewana na mtu wakati mwingine nawe penda kuwasiliana na mtu aliye mbali kwa kupitia rununu kwa sababu rununu ni njia moja wapo rahisi ambayo unaweza kumfikia mtu aliye mbali na pia mnaweza kuongea mamba ambayo anatuhusu.

Mimi harufu ambayo ni naipenda ni manukato ya maraisha naipenda kwa sababu ni harufu ambayo ni nzuri na kupendeza. Pia napenda harufu ya chakula nzuri ni kuweza kupata mtu ambayo amaweza kupika chakula na ameweza kuikaranga vizuri nitaipenda harufu ya Pia harufu ya napenda harufu ya samaki kwa sababu ni harufu ambayo inayovutia mtu na pia utaweza ku kuweza kuhisi harufu hiyo utaweza kuwa na utaweza kuwa na appetite ambayo utaweza kula vizuri sana.

Wakati ninapohisi wasiwasi huanza kwa kuchukua muda wa kupumua kwa kina hiyo kutuliza mwili na akili yangu polepole, pia hujaribu kujitenga kidogo na mazingira yanoyonisababisha mawazo mingi kisha kutafakari chanzo cha wasiwasi huo ili kuielewa vizuri badala ya kukimbia mara nyingi husaidia kuzungumza na mtu ninayemwamini kusikiliza muziki kwa utulivu au kufanya shughuli ndogo zinazonipa amani kwa sababu mambo hayo hunisaidia kurudisha ulivu na kuendelea na siku yangu kwa mawazo yaliyo sawa zaidi.

Juisi ambayo mimi naipenda ni juisi wa maembe naipenda kwa sababu ni juisi ambayo ni utamu na pia inaweza kusaidia mwili kwa afya na mwili itaweza kuwa na afya bora. Naipenda juisi hiyo kwa sababu na vitamini mzuri na pia itakinga mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali. Pia naipenda juisi ya passion fruit kwa sababu kuweza kuiblend vizuri utaweza kufurahishwa na utamu ambayo unakuja na juisi hiyo.

Ndiyo mimi napenda kula popcorn kwa wakati mimi napenda kuenda kuona sinema napenda kula popcorn Popcorn ni ya aina maindi ambayo ni tamu na pia popcorn uweza kusaidia mutu wa afya Popcorn inakuanga tamu kwa sababu inaladha nzuri ambayo inaependeza Popcorn inaweza kupata popcorn ambayo mtu ameweza kuunda vizuri tuweza kufrahia na pia utaweza kuenjoy kula hiyo popcorn Napenda pia popcorn kama snack yangu.

Ndiyo mimi husoma gazeti mara kwa mara kwa sababu gazeti na njia moja wapo ambayo ninaweza kujielimisha na pia kueza kujisaidia ili niweza kusoma vizuru na penda kusama gazeti kwa sababu gazeti hunisaidia katika elimu yangu ya kusoma na pia inaweza kwa nisaidia ili niweza kuelewa vizuru kusoma pia naptnda kusoma gazeti kwa sababu gazeti uweza kupatikana haraka na pia gazeti si pesa mingi kununuwa gazeti pia huwezu kutumia pisa mingi wakati unaponunu sio kama si kama kusoma habari kwenye mtandaoni.